Naam mimi hupenda kusafiri kwa kutumia gps kwa maana GPS hupa mtu njiafupi hau ya haraka zaidi. Hivyo basi mtu apotezi muda kuzunguka au kupotea. Faida ya pili ni kwamba GPS hata ukiwa eneo usilo lijua uweza kukuonyesha ulipo na wapi uendapo. Haida, GPS hutoa maelekezo ya moja kwa moja. Kwa namna hii, inakuambia ugeuke, lini, umbali uliobaki, na hata kukuonya kama umekosea njia. GPS pia ujulisha mtu hali ya barabara. Kwa kawaida, GPS nyingi uonyesha msongamano wa magari, ajali, au barabara zilizo fungwa. Hivyo basi GPS pia huongeza usalama ukiwa njiani usiku au maeneo mageni kujua ulipo kuna kupa amani wa moyo.